Somo la science ni nalolipenda zaidi ni biolojia kwa sababu hunifundisha mambo ya viumbe hai na jinsi mwili wa binadamu unavyo fanya kazi. Pia inanifuraisha kujifunza kuhusu mimea na wanyama na jinsi kila kitu kimoja kinavyo husiana na kingine katika asili.

Mara nyingi ninaenda maktabani mara kadhaa kwa wiki kulingana na mahitaji yangu. Napoenda huwa najitahidi kusoma vitabu vya masomo yangu, kuangalia magazeti au kupata tarifo muhimu kwa miradi na kazi za shule. Maktaba hunisaidia pia kuwa na utulivu na kuzingatia masomo yangu vizuri.

Likizo yangu ya ndoto ingekua mahali tulivu na pazuri. Labda kisiwa chenye fukwe na mchanga mweupe na maji safi. Ningependa kupumzika, kusoma vitabu, kupiga picha na kuangalilia jua likizama. Pia ningefuraia kuwa na marafiki au familia kucheza michezo ya maji na kula chakula kitamu.

Ndiyo, natoa sadaka na pia nafanya michango. Napoenda kanisani, natoa sadaka na fungu la kumi. Pia kwenye mji na kwenye kijiji, nafanya michango na kutoa michango. Ili kusaidia maskini, wagonjwa na wale wenye wanaitaji pesa za karo.

Kazini nimepata mafanikio kadhaa kama vile kukamilisha miradi muhimu kwa wakati, kupata sifa kutoka kwa wasimamizi wangu na kujifunza ujuzi mpya ambao umenisaidia kufanya kazi vizuri zaidi. Pia nimeweza kusaidia wenzangu na kuchangia maendeleo ya timu yangu. Jambo linalonifanya nijivunie kazini yangu.

Mazoezi ni kitu cha maana sana. Kwa hivyo mimi hufanya mazoezi kila asubuhi ninapoamka. Siku yangu inaanza kwa uchangamfu mwingi sana napoanza mazoezi asubuhi. Napofanya zoezi nanywa maji ili mwili wangu unakuwa mwenye afya.

Naposherekea mafanikio ya timu huwa tunashirikiana kwa furaha na kushangilia pamoja. Mara nyingi tunapanga sherehe ndogo, tunakula pamoja au kutoa pongezi kwa kila mshiriki. Hii hutoa motisha zaidi na kuimarisha ushirikiano wa kila mtu ndani ya timu.

Ningependa kutembea mji wa Dubai kwa sababu una majengo ya kisasa. Mandhari ya kuvutia na unyafasi nyingi ya burudani. Ningependa kuona jengo la Burj Khalifa kufanya ununuzi kwenye maduka makubwa na kufraia fukwe nzuri. Pia Dubai ni mji wa kuvutia na utamaduni na teknolojia.

Ndiyo, napenda kukimbia kwa sababu huniweka afya njema na hunisaidia kuwa na nguvu. Pia hufanya nijisikie furaha na hupunguza msongo wa mawazo. Kukimbia pia ni njia nzuri ya kujihifadhi kuona maendeleo yangu kibinafsi katika mazoezi.

Napenda kusherehekea mwaka mpya, kutumia muda wangu na familia na marafiki, tukicheka, kula pamoja na kutoa shukrani kwa mambo mazuri ya mwaka tuliopita. Pia mara nyingine napenda kueka malengo mapya na kupanga mipango ya kufanikisha mwaka ujao.